Rangi ninayo ipenda ni rangi ya blue inanikumbusha bahari, na maji, kitu nachomiliki chenye rangi ya blue ni mavazi inanifanya nijihisi mwenye matumaini mwenye amani. Naiona rangi ya buluu sanasana kwenye anga na kwenye bahari.

Kwa hakika, napenda sana. Kwa kweli, kuna kitu cha pekee sana kuhusu kuamka asubuhi na mapema, ukiwa na kikombe, cha kahawa au chai mikononi na kuenda kuangalia jinsi mimea inavyoendelea. Kwangu mimi, bustani siyo tu kuhusu kupata mboga au maua, ni sehemu ya kupata utulivu pia. Kuna furaha fulani ya ajabu unayopata unapoona kile kimbegu kidogo ulichopanda wiki mbili zilizopita kikianza kuchomoza na kutoa majani ya kijani kibichi. Inakufundisha subira huwezi kuilazimisha mimea ikue haraka inabidi uipe muda wake pia kuchafua mikono na udongo kuna namna fulani kuna kufanya ujihisi umewanganishwa na asili ni kama tiba ya akili baada ya siku ndefu ya kazi na mambo ya teknolojia. Hata kama ni kupalilia magugu tu, inasaidia kutoa stresi.

Wikendi, kwangu ni muda wa kujitenga kidogo na kazi ya maisha ya kila siku. Huwa najitahidi kutoifanya iwe na ratiba ngumu sana, lakini kuna mambo machache ambayo siwezi kuyaacha kuyafanya. Kwa mfano, Jumamosi naamkanga asubuhi na mapema, baada ya chai huwa na tumia muda mwingi bustanini. Hii ndio muda wa kufanya kazi nzito kidogo kupalilia, kuhamisha, miche au labda kutengeneza kitanda, kipya, cha mboga. Kuna kuridhika fulani na kuona bustani na pendeza baada ya jasho la asubuhi baada ya mchana napenda kutembelea soko la wenyeji napenda ile gasia ya sokoni harufu ya matunda mapya na kupata viungo ambavyo situmii kila situmii siku za kawaida Jumapili ni siku ya utulivu na ambandalizi Jumapili ni siku huwa natumia muda mwingi kusoma kitabu au kusikiliza ni siku ya kutafakari na kutulia ili kujiandaa Jumatatu. Pia jioni ya Jumapili huwa nafanya maandalizi madogo ya wiki inayokuja kwa mfano kupanga nguo nitakazovaa kuandaa orodha ya mambo muhimu ya kufanya kazini, kuhakikisha jikoni pako safi na kuna mahitaji ya kutosha. Kwa ufupi, wikendi yangu ni michanganyiko wa udongo mkononi, chakula kizuri na utulivu wa akili.

Kathini ninapogundua nina udhaifu fulani huwa naantha kwa kuutambua na kuukubali badala ya kuuficha. Najua hakuna mtu aliye kamilika. Kwa hilo, kwa hiyo, hujitahidi kujifunza kutokana nao. Mara nyingi naomba mrejesho kutoka kwa wasimamizi au wenzangu ili nijue ni wapi nahitaji kuboresha. Kisha, hujiwekea mikakati ya vitendo. Kama kupanga mda wangu vizuri zaidi kujifunza ujuzi mpya au kugawanya kazi kubwa kat katika hatua ndogo ndogo ili nifanye kwa ufanisi. Kwa ujumla, nachukua udhaifu kama fursa ya kujifunza na kukuza uwezo wangu kazini. Jambo linalo nisaida kufanya kazi kwa ubora zaidi.

Kwa upande wangu, naweza kufanya kazi peke yangu na pia na wengine, lakini napendelea zaidi kufanya kazi na wengine. Na sema hivi kwa sababu, kufanya kazi kwa timu hunipa fursa ya kubalilishana mawazo, kujifunza mitazamo tofauti na kupata suluhisho bora kwa haraka. Pia huongeza mshikamano na hujenga mazingira mazuri ya kazi. Hata hivyo, nikiwa na kazi nauhitaji umakini mkubwa, uwajibikaji, binafsi ninauwezo wa kufanya kazi peke yangu kwa ufanisi bila kusimamiwa. Kwa ahiyo, ninaona kufanya kazi kwa timu na peke yangu ni muhimu kulingana na mazingira na aina ya kazi.

Sherehe ninayoipendelea zaidi ni sherehe za kifamilia hasa zile za kusherehekea mafanikio au matukio muhimu kama harusi au sherehe za kutimiza malengo fulani napenda sherehe hizi kwa sababu huleta watu pamoja, huimarisha mahusiano na kunipa furaha ya kweli kuliko sherehe kubwa sizizo na maana binafsi. Pia hupenda sherehe ambazo zina mpangilio mzuri, muziki mzuri na mazingira ya amani. Kwa kifupi, sherehe sinazo nipa furaha zaidi ni zile zenye maana, mshikamano na kumbukumbu za kudumu.

Napendelea suruali kuliko sketi. Suruali hunipa urahisi wa kusogea na kufanya shughuli mbali mbali bila vikwazo iwe ni kazi, mazoezi au shughuli za kila siku. Pia hutoa faraja zaidi. Hasa pale ambapo muda nilokuwa nao ni mrefu au naitaji kufanya shughuli, zinazohitaji nguvu na harakati nyingi. Zaidi ya hayo, suruali inaweza kuchanganywa kwa urahisi na haina mbalimbali za viatu na shati. Jambo linaloongoza mtindo bila kuathiri faraja. Pia usaidia kuifadhi hali ya kitaalamu pale kazini. Huku pia ikiwa raisi kwa shughuli zisizo rasmi. Kwa upande mwingine, ingawa siketi inaweza kuwa na mtindo mzuri na hutoa hisia ya tofauti. Kwa siku za kazi hau shughuli kila siku suruali ni jaguo la kimsingi linalo ni sa furaha uraisi wa arakati na huwai usahihi wa mtindo kwa hivyo kwa jumla napendelea suruali kwa matumizi ya kila siku na hata katika hafla zinazo itaji kwa na sura ya kitaalamu.

Ndiyo nawafahamu majirani zangu na napenda kuwa na mahusiano mazuri nao na ninaona ni muhimu kujua majirani kwa sababu hii husaidia kuunda mazingira ya amani, msaada na mshikamano ndani ya jamii. Kwa kawaida tunashirikiana katika mambo madogo ya kila siku kama kusaidiana pale mtu anapohitaji msaada mdogo. Kubadilishana habari muhimu au kushirikiana wakati wa sherehe au matukio maalumu. Zaidi ya hayo, kumjua jirani kuna saidia kujisikia salama kwani najua kuna mtu karibu yangu ambaye anaweza kusaidia pale panapo hitajika. Mimi pia huchangia kujenga urafiki na mshikamano na mara nyingi kufanya mazingira ya kuishi kuwa mazuri zaidi yenye furaha naupendo kwa ujumla kuwapenda na kuwatambua majirani zangu ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku na hufanya jamii yangu kuwa mahali pazuri pa kuishi na kuishi kwa mshikamano.

Ndio napenda kucheza na watoto kwa sababu kunanipa furaha ya kipekee na kunanikumbusha urahisi wa maisha kucheza na watoto hunifanya nijisikie huru nacheka kwa urahisi na kusahau msongo wa mawazo wa kazi au majukumu ya kila siku. Pia kucheza na watoto hunifundisha subira upendo na kuelewa hisia za wengine. Watoto wana mawazo ya haraka na ubunifu mwingi. Hivyo, kushiriki nao katika michezo au mazungumzo hunipa mtazamo mpya wa maisha. Zaidi ya hayo, ninaona ni njia nzuri ya kujenga uhusiano mzuri nao kuwafanya, wajisikie salama na kupendwa. Kwa ujumla, kucheza na watoto si burudani tu kwangu bali ni njia ya kujenga mahusiano, kufundishana na kudumisha furaha na amani moyoni.